La, sipendi kukimbia. Kukimbia inahitaji uwe na nguvu nyingi, na inahitaji uende mbio sana. Na mimi kimwili, siyuko vizuri, nikikimbia sana, nitaugua. Ndiyo maana siwezi kukimbia kwa urahisi.